Asante sana kwa hili swali ungependa kutembelea mji gani duniani, asante sana Mji ambayo ningependa kutembelea humo duniani ni mji wa Dubai. Ningependa kuyaona majumba marefu kwenye huo mji wa Dubai. Asanteni.